Wakati ninapoisi wasiwasi, kuanza hujaribu kutulia na kupumua taratibu, kupumua kwa kina unisaidia kupunguza mawazo, mingi na unifanya nijisikie nafuu. Pia napenda kuchukua mapumziko kidogo, kusikiliza mziki mtulivu au kutembea kwa mda mfupi. Mara nyingine uzungumza na mtu ninae muamini, ili kushiriki ninavyohisi. ''Jia hizi hunisadia kurejesha utulivu na kuendelea na shugli zangu, kwa mawazo yalio sawa.

Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza na kuwapa maneno ya kutia moyo wanapokutana na changamoto. Pia napenda kutabua juhudi zao na kuwapongeza wanapofanya kazi nzuri. Ninapofanya kazi nao, ninajitahidi kuwa na mtazamo chana na kushirikiana kwa karibu ili tufikie malengo ya pamoja. Njia hii huwafanya wajisikie kudhaminiwa na kuwa na hamasa na kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Mara nyingi natumia programu za mawasiliano kama WhatsApp na barua. Pepe ilikuwasiliana na watu wa kazi, marafiki na familia. Pia hutumia programu za mitandao ya kijamii kupata habari na kujifunza mambo mapya. Kwa kazi inatumia programu za mitandaoni kusaidia kupanga majukumu na kuhifadhi taarifa. Programu hizi hunisaidia kuharahisisha kazi. Mawasiliano na kufanya shughuli zangu za kila siku ziwe rahisi.

Ninaanda ripoti za kazi kwa kukusanya taarifa muhimu kuhusu shugli nilizofanya, kwanza huandaa muktasari wa mambo makuu kama malengo yaliyofanikiwa na changamoto zilizokuwepo, kisha ninaweka maelezo kwa mpangilio unaoeleweka, na kutumia lugha la rahisi ili kila mtu aweze kuelewa, pia huangalia ripoti marambili ili kuhakikisha hazizami makosa. Ripoti hizi husaidia kuonyesha maendeleo ya kazi na kutoa taarifa kwa timu au wakuu.

Ndiyo ninawafahamu majirani zangu vizuri, tunaishi kwa amani na kusaidiana wakati wa shida au mahitaji mbalimbali. Mara nyingi, tunapiga mazungumzo kushirikiana katika shughuli za kijamii na kusaidiana kwa mambo madogo madogo kama kutunza nyumba au watoto. Kuwa na uhusiano mzuri na majirani, huffanya maisha kuwa rahisi na yenye furaha zaidi.

Mara nyingi na chaji kifaa changu mara moja kwa siku, hasa usiku baada ya kazi au au kazi za kila siku. Hii huniwezesha kutumia kifaa kwa siku mzima bila kuwa na wasiwasi, wabetri kutoweka. Ikiwa ni natumia sana naweza kuulichaji pia wakati wa makumziko au asubuhi. Na chaji kwa uangalifu ili kuhakikisha kifaa kina dumu kwa muda mrefu na kinapatikana wakati wote ninapohitaji.

Naamu, natumia mfumo wa usalamu wa vidole kwenye kifaa changu. Hii inanisaidia kulinda taarifa zangu na kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayeidhinishwa anayeweza kufikia kifaa changu. Mfumo huu ni rahisi kutumia na unakikisha usalamu wa data zangu binafsi. Napenda teknolojia hizi kwa sababu zinanipa amani ya akili kuhusu paka yangu.

Mara nyingi sina haja ya kufua nguo kila siku kwa sababu nguo zangu si mingi sana hata hivyo napanga kufua nguo angalau mara moja au mbili kwa wiki kulingana na mahitaji. Napendelea kupangilia muda wangu vizuri ili kufanya kazi hii kwa ufanisi bila kusumbua. Shughuli nyingine, pia napenda kuhakikisha nguo zangu zinakuwa safi na zikiwa tayari kuvaa wakati wa siku zinazofuata.

Lahasha mimi sivai miwani, lakini ninajua watu wengi huvaa hunufaika kwa kuvaa miwani kwa ajili ya kusaidia kuona vizuri au kulinda macho yao kutokana na miyale ya jua. Miwani pia ni sehemu ya mtindo kwa baadhi ya watu na inaweza kubadilisha sura zao. Ingawa sivai miwani, ninathamini umuhimu wake na ninaweza kuwasaidia marafiki au familia wanaohitaji miwani. Hufuata ushauri wa madaktari wa macho.

Ili kujitunza na panga muda wakupumzika na kula chakulabora chenye vipurutisho, pia na jitahidi kufanya mazoezi ya kawaida kama kutembelea na kufanya michezo midogo midogo. Napenda pia kuzingatia usafi wangu pina afsi kama kuwosha mikono na kuwoga mara kwa mara. Kwa upande wa akili na penda kusoma na kufanya vitu vina vionifanya ni jisikie furaha. Hii yote inisaidia kuwa na afya nzuri na kuwa na nguvu sa kufanya shukuli za kila siku.

Mi ni mnamuke, hivyo si wavai ndevu, kwa sababu ndevu ni za wanaume. Napendelea kunyoa ili kuhifadhi usafi na hisia za urahisi mwilini, kunyoa mara nyingi, naona watu wakikaa vizuri, inafanya mtu awe msafi, na sehemu kwa mkono miguu nywele au sehemu mbalimbali ambazo watu wanaizo ndevu. Kunyoa ni sehemu ya utanzaji, binafsi na hunifanya njihisi.

Ninaposhughulikia wateja huwa na wasikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji yao. Napenda kuwa na subra na kuwahudumia kwa heshima na adabu ikiwa wateja wanakuwa na malalamiko. Ninajitahidi kusikiliza kwa uvumilivu na kutafuta njia bora ya kutatua matatizo yao. Lengo langu ni kuwafanya wateja wahisi kurithika na hudumu ninayowapa. Ili waweze kurudi tena na kuleta wengine pia.

Mimi sipendelei kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu napenda kulinda faragha yangu. Pia siwezi kuwa na uhakika nani ataiona na jinsi itakavyotumika. Hivyo ni bora kuwa makini kwa hiyo napendelea kuweka mambo mengine tu ambayo hayahusiani moja kwa moja na maisha yangu binafsi.

Naam, nimewahi kulima, mara kadhaa. Napenda shughuli za kilimo kwa sababu huwa zinanisaidia kuwa karibu na asili na pia ninjia nzuri ya kupata chakula safi nyumbani. Kulima kuna itaji subira na bidii lakini pia kuna leta furaha kubwa kuona mimea ikikua vizuri. Nimi ujaribu kulima mboka na matunda kidogo ili kujifunza zaidi kuhusu kilimo na afya ya chakula.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunitia msukumo na kunisaidia kujifunza maoni tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Hata hivyo napenda kuwa makini kuchagua maoni yenye mantiki na heshima kwa wengine kusoma maoni mtandaoni kunanifanya nijue. Mitazamo tofauti na kunipanua ufahamu kuhusu mambo mbalimbali.

Mara nyingi, ninangoja barua pepe mara kadhaa kwa siku, hasa wakati nina kazi au mawasiliano muhimu. Hii huniwezesha kujibu haraka na kufuatilia mambo yanayoendelea. Hata hivyo ninajitahidi kutoangalia barua pepe kila dakika ili kuepuka usumbufu na kufanya kazi kwa umakini zaidi. Ninajitahidi kuwa na uwiano mzuri kati ya kazi na mapumziko.

Ninapenda aina mbalimbali za muziki lakini hasa napenda bongo flavor kwa sababu una mchanganika wa midundo ya kisasa na ujumbe mzito unaoguza maisha ya kila siku. Mwimbaji niliyempenda zaidi ni diamond platinum kwa sababu ana sauti nzuri na nyimbo zake huwa na hisia za kipekee. Ninapenda kusikiliza Wakatoliki pia hasa nyimbo za ibada zinazonipa amani na faraja moyoni. Muziki huu hunisaidia kuungana na nafsi yangu na kunipa nguvu za kiroho. Ninahisi hisia mbalimbali niposikiliza wimbo wangu ninayopenda. Hata furaha motisha na hata utulivu. Muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu na hunisaidia kujieleza kwa njia ya kipekee.